Napenda sana vinywaji vya baridi vinavyo burudisha na kuupa mwili nguvu. Kinywaji ninacho kifraia zaidi ni juisi ya matunda asilia, hasa embe, passion, nanasi, katikiti maji. Vikiwa vimepozwa vizuri, hunipa hisia ya furaha na utulivu. Pia, maji baridi kabisa ni muimu kwangu, hasa wakati wa jua kali, na nikiongeza limau kidogo au tangawizi yanakua matamu na yenye afya zaidi. Wakati mwingine napenda pia soda ya baridi. Lakini kwa kiasi.

Ninayashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na moyo wa kujifunza. Kwanza nakubali kwamba mabadiliko hayaepukiki. Hivyo najipa muda wa kuyaelewa bila presha. Halafu natafuta taarifa nauliza maswali nasoma maelekezo mapya na kujifunza ujuzi unaohitajika ili kuendelea nayo.

Kuhusu wasilisho, ni najihisi chanya lakini makini. Kabla ya kuanza, huwa kuna msisimuko kidogo. Lakini nikijandaa vizuri, nikijua mada, nikipanga hoja zangu na nikifanya mazoezi najiamini zaidi. Wakati wa wasilisho, na hufurahia mchakato wa kushirikisha watu, kujibu maswali na kuwana kama ujumbe umeeleweka. Baada yake, najitathmini nijue kilicho kwenda vizuri na pakurekebisha.

Ningesema napendelea upepo wa kawaida. Hasa ule wa asili. Unaoburudisha na kufanya mazingira yahisi hai. Lakini ac nayo ina nafasi yake. Hasa wakati wa joto kali au kwenye ofisi ambako unahitaji utulivu na hewa ya kudhibitiwa.

Ninaenda maktabani mara kwa mara, angalau mara moja au mbili kwa wiki, kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Hapo, napata nafasi ya kupata vitabu vipya, kujisomea kimya na kushughulikia kazi za masomo au miradi ya kibinafsi. Kila ziara, huniwezesha kupata maarifa mapya, kupata utulivu wa akili na kuimarisha ujuzi wangu wa kujifunza.

Ninasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazojulikana na kuaminika, kama vile BBC, CNN na The Guardian. Pia, hutumia mitandao ya kijamii kwa makini, nikichagua vianzo vinavyothibitisha taarifa. Njia hii huniwezesha kupata taarifa za haraka, kuelewa matukio ya ndani na nje, na kuboresha maarifa yangu kuhusu mambo yanayojiri duniani.

Kawaida nalala masaa saba hadi nane kila usiku. Kwani hii ni ya kutosha kwa mwili na akili kufanya kazi vyema. Kulala muda huu husaidia kupumzika kurejesha nguvu, kuboresha kumbukumbu na kudumisha afya ya mwili na akili. Jambo linalofanya nijiskie mchangamfu na tayari kwa shughli za siku inayofuata.

Napenda kucheza michezo ya kikundi na ya kufikirisha, kama vile chess, scrabble au monopoly, kwa sababu kuchangia akili, mafunzo ya mikakati na burudani ya pamoja na marafiki au familia. Pia napenda michezo ya kimwili kama mpira wa miguu au kuruka kamba kwani kuchangia afya ya mwili, nguvu na furaha ya kila siku.

Asubui napenda kunywa chai yenye asali au maziwa au kahawa laini kwa sababu hunipa mchango wa nishati hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku kwa nguvu na mtazamo mpya. Pia mara nyinyine napenda kunywa juisi ya matunda baridi kama embe au machungwa ambayo hutoa huchangamsha mwili na afya ya akili.